Ngoma za kiasili a zinapigwa katika televisheni ama radio. Lakini pia katika kilabu, kila vilabu zingine huwa zinapigwa huko na huwa zinapigwa wakati fulani. Na wenye wanacheza labda ni wale watu walikua nazicheza ama wenye wako wanajua vizuri kuizo ngoma. Zile vyombo hutumiwa sana sana zinakuaga a ngoma, pia piano na zinginezo.

Aninaifadhi vitu kadhaa bionikuwa za kumbukumbu katika safari nimetembea Sainhine na ezanunuwa nguo ama picha ama vifaato fawuti zinyanilitoa hapo na nazueka kwa nyumba kama zinanikubusha safari fulani ama mahali fulani kama picha naonyesha marafiki zangu ama familia yaku ikuja kumitembelea huwa na waonyesha.

Shughuli yangu ya kupendeza ni tofauti, napenda sana nikitembea, nasikiza muziki, ama saa ingine nikitembea, naangalia venye kuko inje, naangalia misitu, mto hewa safi, na pia nasikiza ndege venye wako kwa angani.

Kwa mara mingi huwa sienidi kwa daktari, lakini mara moja mmoja naenda kwa daktari, labda juu ya meno, daktari wa meno naenda kuniangalia meno. Ama kama mwili yangu nahisi si ya mzuri naenda kwa daktari, ananiangalia. Lakini kwa mara mingi huwa siidi kuona daktari.

Mtu anapo jiandikisha mahali najua ni kama kuenda, unataka kujiandikisha kupiga kura, unabeba kitambulisho chako, na pia unaenda katika kituo chenye uko karibu nayo, unaongea na hawo watu wanakuandikisha kura, wanakuchukua picha, wanakuchukua vidole na uko sawa.

Kachumbari ni kitu inatengeneza, inafanya chakula, haswa nyama ama pilau ikuwe tamu zaidi unakatakata nyanya, unakatakata dania, alafu unaeka chumvi na vinega na pia unakatakata vitungu napenda sana kuitengeneza mimi mwenyewe, ukimaliza kuitengeneza unaweka ndani ya fridge, inakuwa baridi Sasa kula ikiwa tayari unaitoa na ndiyo munaitumia ama muinakula vizuri, unaweka kwa chakula inakuwa tamu sana.

Natumia likizo kwa njia kadhaa kama siku za kwanza kama likizo ni ndefu siku ya kwanza nitashinda nimepumzika nimelala chumba cha kulala ama nasoma vitabu na pia napenda sana kutembelea jamii yangu napenda kutembelea ndugu zangu na mama yangu na pia napenda sana kufanya zile vitu napenda kama naweza enda kuogelea ama kuona wanyama ama kutembea.

Napendelea sana kusoma, mimi napenda sana kusoma vitabu kadhaa Juzi nanisaidia sana kwa maisha yangu na kujua vitu kadha katika maisha yangu Lakini pia sipendi sana kuadika Kuadika naona inafanya nichoke mkono na sipendi sana kuchoka mkono So napendelea sana kusoma juniraisi kuangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa nafanya kwa bidii naongeza masomo pia, naangalia masomo ya kila teknolojia inakuja kila siku. Kisa lazima niangalia ile kitu mpya, iko katika soko, na ndio niweze kufuatilia hiyo na kenye watu wanapenda, niweze kuleta ile kitu, iko vizuri kwa soko, ya nikue updated.

Mahali pambali zaidi nilipo waifika kwa maisha yangu Ilikuwa Tanzania, nilikuwa ni meenda matembezi na nilifraia sana na chakula cha huko ni kizuri, watuwa huko ni wazuri na ni tofauti yake pale pia kiswaili chao ni kizuri sana na mazingira yao ilikuwa sawa na sita wai weza kusahau mazingira yao na pia chakula chao.

Mtazamo wangu wa kiafya kutoka jinsi nikiwa mdogo, umebadilika kwa sana sana. Juu tangu nikiwa mdogo wa watu wengi walikuwa wanatumia dawa za mimea kutibu magonjwa, lakini siku hizi haziko sana, watu wameenda kwa hizi dawa za kawaida za kununua. Na nafikiria inabadilika, na nafikiria watu wanafaa pia warudi kwa dawa za mimea Hali hizo miti haziko, watu wamezikata hazipatikani tena, so inakua njia, njia ngumu sana kuzipata.

Kunapokuwa na joto kali, na huwa nakabliana kama naweka nakunywa maji baridi sana sana kwa fridge, na naweka juisi kwa fridge, na pia na sipendi kula chakula moto sana, pia naweka nguo zenye sio mzito, zile nguo za joto sana, na nakunywa maji mingi sana ju mwili inapoteza maji sana.

Wakati nikona wageni ninachukua mda fulani kama saa moja hivi saa mwili hivi kupika na penda sana kupika wali kwa kuku kwa sababu yo ni rahizi na nijaharaka sana na mimi nasisaidiwi na mtu nafanya peke angu labda kama wageni ni wengi nitasaidiwa na watoto wa angu pisha.

Napenda sana kufanya kazi na wengine kwa sababu mkifanya kazi na wengine mahali hauelewi vizuri utapata usaidizi kutoka kwa wengine na kuna mahali kuna mwingine anajua zaidi kukuliko kwa hivyo nawewe kuna mahali unajua zaidi kukuliko kwa hivyo mkifanya kazi nyinyi wote munatoa kazi safi na kazi yenye itakuwa ya maana sana.

Chakula ambacho kuna pikwa siku ya sherehe sana sana tunapika chapati alafu kuna mokimo hii unanunua mahindi yenye ni mbichi pia unaismash na viazi na pia tunapenda sana kupika wali ama pilau mzuri sana na nyama kama kitoweo.

Katika maisha yangu na katika hii mtaa yetu mama mboga ndio kila kitu kwa sababu mama mboga anatutayarishia mboga anatukatakati mboga na kila mtu anamuhitaji kwa njia moja au nyingine kwa sababu chakula chenye kinapikwa sana huku kwa hii eneoletu ni ugali ama sima na mtu akipika sima lazima ahitaji mboga.

Maandalizi ya sherehe kuba inayofanyika unaitaji watu ingi sana wakusaidie sana sana ni vizuri unajiri watu wenye wanafanya hiyo kazi unyataarisha hiyo sherehe unajiri wapishi unajiri watu wenye watu kusaidia kuwasha vyombo unajiri watu wenye watajua hiyo sherehe itaendelea vizuri bila tashwishi yote.

Watu wengi ubadilika, wanapozeeka. Kuna watu wengi wanakuwa wazuri, walikuwa wadogo, lakini wanapozeeka wanakuwa watu wabaya sana. Sijai elewa ni kwa nini. Lakini kuna watu wengine bado, ukarimuwao unabaki, uzuriwa unabaki. Na mufanao wangu muwe mwenye, nikizeka, ya nikuna badiliko sana. Saii sikaivenye nilikuwa mdogo. Abda sasa ni kwa kiakili, nimekoma, kwa tabia pia nimekomaa.

Venye natumia muda na marafiki, tunapatana katika nyumba, ama katika pale nje kwa nyumba, tunapumzika, tunaongea maneno mbili tatu kuhusu maisha, lakini saingine kama hatuna kazi, kama jumamosi, tuneanda na mahali, tunakula chakula cha mchana, na kinywaji, tunaongea manenombili tatu kuhusu maisha, na inakuwa mzuri.

Nikiwa safari ni natumia muda angu kwa vitu tofauti tofauti kama saa ingine naeza kuwa nimebeba simu yangu na tazama filamu ama saa ingine na sikiliza zile nyimbo napenda sana ama saa zingine na kuwa naeza kuwa na soma vitabu zenye napenda sana na naongea na rafiki yangu ama mwenye nimetembea na yeye ka tika safari.

Kabla ya safari ndefu najiandaa tofauti kwanza naanza kuangalia zile vitu nabeba kama ni manguo najiandaa vizuri kwa utaratibu na pia najiandaa nabeba kama tablet yangu nataka kutazama filamu na pia naweka maji ama zile vitu nafaa kukula kwa barabara na zile vitu ziko na kazi ama vitabu zangu pia.

Ile tabia ninayotaka sana kubadilisha ni kuamini watu sana kwa udani Nataka nibadilishde tabia kwa sababu iyo imeniweka katika shida na kuwa mtu mzuri sana kwa watu Ilihali watu wa menitedea mabaya pia nimekuwa mtu mzuri sana kwa watu Lakini nimeanza kubadilisha iyo tabia diyo sasa inaniumiza katika maisha yangu.

Hadithi, hadithi, hadithi jo. Hapo zamani pakale kulikuwa na watoto wawili, walikuwa na penda sana kucheza. Mtoto mmoja hakuwa anasikiliza mama yake, mwingine alikuwa anamsikiliza mama yake. Sa sikumoja, mama yaa akawaambia wasitoke nje, atakuja. Mtoto mwenye alikuwa anasikiliza mama yake, alikaa kwa nyumba. Mwenye hakuwa anasikiliza mama yake, alienda nje kucheza, lakini kwa bahati baya, akapotea na haka kuona kwao. Akaanza kulia na aka potea hadi usiku. Alikaa usiku mzima nje akitafuta kuwa amelia sana Lakini vyenye mama wao alirudi akaambiwa na huyu mwenye alikuwa kwa nyumba mtoto amepotea walienda kumtafuta usiku ndio wakampata Hapo diyo mtoto akajua ni vizuri kutii mzazi wako na kumsikiliza.

Pilau ya kwetu inasherehe zake, sana sana inatumiwa katika harakati za harusi, kwa sherehe ya harusi diyo pilau inatumika sana, na pia kwa sherehe zi ngine kama kupeleka mahali, na inadaliwa na watu wenye wamelipwa kujua kutayarisha vizuri. Ndio viungo zinatafutwa ni watu wenye wamelipwa wanazitafuta na wanazitumia katika kupika pilau.

Mavuna na nafasi mzuri sana katika kipato cha familia yetu kwa sababu pia mi ni kwa na shamba bustani lakini huwa hatuuzi, inatusaidia sana kwa kutuinua kimaisha kama sinunui hiyo chakula na pia ni chakula natoa hapa kwa shamba, iko sawa, haijatumiwa na kemikali yote kukua.

Kama ningebadrisha jabu mmoja katika dunia nigebadrisha jabu ya kukuwa na magojwa mabaya kama kansa nigesema kansa ishe haswa kwa watoto junaona watoto wanataseka sana kwa maisha na iyo magojo mbaya mbaya na kama kansa hivi so nigebadrisha yyo magonjwa na niseme watoto wote wasiwe na ugojwa yoyote.

Huwa napumzika mchana sana sana kama siedi kazi naeza pumzika nitazame filamu ama nisikie tu nimelala kama usiku sijala vizuri na pia napenda sana kusoma kitabu changu ama kuangalia kwa mitadao kama nimetulia na kama natuliza akili yangu na mwili yangu katika kazi ingine.

Siku ninayo kumbuka kuliko zingine ni ile siku nilijifungua mtoto wangu. Ni siku iko kwa akilini yangu na sitawai sahau iyo siku. Na ni siku ilikuwa ya furaha sana na nilifurahia kupata mtoto na nikaona ni baraka tena na huwa nashukuru mungu kwa hiyo zawadi ya maisha yangu.

Kuna wakati nilikuwa chini sana na nilikuwa sina nauli ya kwenda kazi nilikuwa nimesahau pesa yangu kwa nyumba lakini mtu mwenye simjui na aka nisaidia na aka nilipia hio nauli nilifurahia sana na mi nika sema nitalipia mwingine mwenye atakuwa na hiyo shido pia.

Mboga za majani zina faida kubwa sana katika mwili zinaleta vitamini na kuna mboga za aina tofauti kama kuna managu, kuna mchicha na kuna zinginezo kama spinach ama sukumawiki zinasaidia sana kwa mwili kuleta vitamini na ni mzuri sana kuikula mara kwa mara.

Katika musimu wa mavuno sana sana huwa tunavuna mahindi na maharagwe na huo musimu inakujanga marambili kwa mwaka unakuja mwezi wa sita na mwezi wa disemba na hiyo inatusaidia sana kwa sababu chakula tunaziweka kama akiba na pia mahindi tunakausha vizuri sana na inatusaidia kwa kusiaga unga ya kupika ugali.

Kama siko kazi ya umasomo, huwa napenda sana kutulia, napenda sana kutazama filamu, ama nasikiza muziki yenye napenda sana, ama pia naenda kwa inje na tembea katika shabalangu la bustani, ama pia na tembea nipumuwe hewasafi kila mahali.

Nikiongea na wazee kiswahili yangu nabadilisha inakuwa ile kiswahili ya tuseme ya ile ya heshima na yenye haina maneno mingi. Lakini kama naongea na rafiki yangu nitaongea kiswahili yeyote yenye hata ni sheng kabisa na yenye hata atasikia na lugha za kisasa. Lakini kwa wazee natumia ile kiswahili sanifu na lugha yenye maana kabisa.

Katika mahali naishi majirani zangu wako salama nawafahamu vizuri kwa majina lakini kwa udani siwafahamu vizuri sana na tunasaidiana kabisa kama kuna tatizo lolote tuneza pigania simu ama tuneza kutana tuulizane lakini huwa hatuonani sana tunaonana kama marambili kwa mwezi juu kila mtu naenda kazi na narudi pia kama amechelewa na kukila mtu akona kazi zake za kifamilia.

Katika kusafiri kwa daladala ilikuwa safari ya kupendeza sana Haiku ni garimu pesa mingi, ilinigarimu miamoja hamsini ndani iko sawa igali kuna kelele kiasi Lakini ndani ikosawa na niliona bado iko sawa hamfinyani kama watu naina kufikisha mahali unaenda kwa usalama.

Kuna tofauti kubwa sana venye naongea na mtoto mdogo na mtoto mkubwa. Mtoto mdogo naongea kwa upole na nasisitiza kwa kitu hadi aelewe na pia namuangalia kwa upendo kwanza. Ile maneno natumia kwa mtoto mdogo namwambia jaribu tu tena utaweza. Lakini kwa mtu mkubwa sisitizi sana na nakua pia na maneno yenye imekoma pia.

Mpesa inatumika kwa njia mingi sana kadhaa kama kulipa bili ama kununua chakula kutumia til Pia Mpesa inatumika kwa mkopo kama mshwari ama fuliza na pia inasaidia pia kueka hakiba sana kama mshwari pia Mpesa pia inatumika kwa njia kadhaa kama kwa kueka pesa kwa banki pia.

Jinsi ya kupanda mimea kwanza unaanza na kutayarisha mchanga, mchanga mwenyewe unakaa hauna hauna kazi mingi kutayarisha, unaweka sawadi ama manure, alafu ukisha maliza unaimwagilia maji na diyo unapanda mimea yako venye inafaa.

Mtu asielala vizuri ningemshauri kwanza achane na kunywa chai ama kahawa usiku alafu aache mafikra mingi na kunywa maji kwa wingi na pia ajaribu sana kutoa kitu inafanya asilale kama ni televisheni anaizima ama anaitoa mahali pa kulala ama kwa chumba cha kulala.

Katika eneo letu, watu wanauza bithaa mtadaoni kama manguo, chakula na vitu vinginevyo na inakua ni kama kitu ya kawaida sana saa zingine unaenda kwa mtadao unaangalia kwa ile mtadao kuna mahali kwa group ya mtaa yetu Unazanua kitu na unaenda kukiangalia ama unaletewaa mahali uko.

Kile sikukuu ninayoipenda sana zaidi mwakani ni sikukuu ya Krismasi ina nifraisha kwa sababu tunakutana na familia yangu yote, tunasherekea, tunaongea maneno mawili matatu kuhusu familia na tunakaa siku mbili tatu kama tuko pamoja, tukipika pamoja na tunafraia sana.

Safari ya matatu ni ya kuchanganya kwanza, lakini safari mzuri kwanza sa antena sana unaenda katika mahali gali ziko, unachukua zile gari unataka, kuna wenye wanapenda gari za ziko na nyimbo, kuna wenye hawapendi kwa hivyo unachukua zile gari na kufraisha, ukiingia pia unaezalipa nauli na simu ama pia unaezalipa kwa pia kwa pesa taslimu.

Ile methali huwa natumia sana mara nyingi ni kuwa mwenda pole hajikwai hii ufanya vitu kwa utaratibu na kwa upole na ufanya vitu zenye zinafaa bila haraka yoyote, na unafikiria kwanza kabla ufanye vitu na matakeo yake haswa mara ya mwisho itakuwa mzuri na ya kupendeza.

Simu za video ziko sawa kabisa saa zingine zinasaidia ukiongea na mtu unapata kumuona venya anaongea na pia unaeza msoma mawazo yake saa zingine kama hujawaona ndugu yako ama kama nikikazi mnapata kuonana Lakini ile ugumu pia iko ni haswa venye watu wanafanya ama venye watu wanavaa huwezi elewa vizuri.

Safari ya watoto ni safari moja ni iko changamoto sana. Ninapo safiri na watoto na hakikisha nimetayarisha vitu zao kando kwanza na naweka zile vitu zote wanahitaji kama chakula ama maji ya kunywa ama vitu zingine n wanahitaji kwa barabara na nikienda kwa tika safari yangu na hakikisha ya kwamba ni nimewalipia kila mtu chikichi chake chenye mtu ako sawa kabla afike ma tufike mahali tunaenda.

Nikiwa na mawazo mingi, huwa najitunza kwa njia tofauti Kitu ya kwanza kwanza na naweza tazama ile filamu napenda sana ama nitembee nje, nisikie, nipumue hewa safi Pia, nasikiza muziki yenye napenda sana ama napika chakula yenye napenda ama saa ingine naenda najipeleka mahali kuogelea pia.

Ile wimbo yenye kila familia familia yetu inajua ni wimbo ya ya mungu inaitwa mungu ni mwema na inasaidia sana tunasikiliza mara ingine asubuhi na pia jioni imeimbwa na Eunice Njeri pia.

Kitabu ni napo, ninacho kipenda zaidi kinaitwa I Speak to the Earth ya Francis Miles. Ni kitabu inanisaidia sana katika maisha yangu na jinsi naweza fanya ama zile vitu nafaa ku jihadhari katika maisha. Ningependa kusoma kitabu chingine cha huyo mwandishi ju inakaa akona vitu mzuri sana za kufunza kuhusu maisha.

Kitu cha kwanza ninacho kiangalia kwenye simu asubuhi kwanza nasoma biblia alafu naingia katika mtandao naangalia vitu tofauti.Aaaaanh kwangu sioni ikiwa mtindo mbaya juu inanisaidia sana kujua nini kinaendelea na hii tabia naona ikiwa mzuri na hii nitaendelea kufanya hivyo pia.

Hazile desturi za zamani zimepotea ni desturi kadhaa kama kutembelea wazazi mara mingi ama kuwa na familia mnapatana dugu zako na dadazako maramingi Zimepotea sana wakati huu watu wanapigania simu wanaongea ka tika mikadao na siedo iyo desturi imepotea na ilikuwa mzuri sana Kwa sababu unajulia na hali unaanda kutembelea mtu Lakini sikuizi hakuna kitu kaa iyo.

Watoto wanajifunza vitu kathaa sana kutoka kwetu Haswa katika mitandao zile vitu tunaeka kwa mitandao zile maeno tunongea hivo na wakati mwingi mwingi zile vitu wanajifunza kutoka kwetu siyo vitu mzuri sana Lakini saingine kuna mfano mzuri kama kuna mitandao kuna mfano mzuri Saingine kuna mfano mbaya kulingana zile vitu tunafanya na zile vitu tunaeka katika mitadao.

Kile jukumu ninalo penda kazini ni jukumu la kuwasilina na wateja wangu na wasikiza vizuri na jua shida yao mahali iko na venye tunaweza saidiana na wao Pia napenda sana kufanya kazi pekee yangu saa zingine kama mteja ako na shida fulani napenda sana nikiwa pekee yangu tunaongea kwa undani na juu ndo tunajua venye tutapata suluhisho.

Watoto wanafaa kujifunza teknolojia wakianza kutoka miaka tano kuenda juu na teknolojia inafaa kwa ya usaidizi sana kutoka kwao wanafaa kufunza vitu kadhaa katika teknolojia kama kitu kama AI na pia coding na pia teknolojia ikona na hatari zake kwa sababu vitu zenye wanaona katika kwa hizi mitandao. Si vitu zenye wanafaa kuona wakiwa na hiyo umri Kwa hivyo wanafaa pia wakaziwe pia vitu zingine.

Ile kitu inaniuganisha na kijiji na mjini ni familia yangu na jamii yangu Lazima nasafiri kama mimi ama jamii yangu inasafiri kutoka kijijini na kukoda mjini ama kutoka mjini kuja kijijini kutuangalia na kututembelea na pia kama chakula ya shamba saa zingine kama matunda kama parachichi huwa zinasafirishwa kutoka kijijini zinakuja mjini kutuletea.

Jinsi mtu anavyojifunza ufundi kwa ufundi ni unaenda hapo Unatazama venya nafanya kwa utaratibu Unajifunza pole pole na unapewa kitu yenye utajifunzia kama ni kusuka nywele unapewa mtu mwenye ako na nywele Unajifunza pole pole na pia unatazama venye huyo msusi anafanya ndio uelewe vizuri na hii itachukua takriban kama miezi mbili au tatu.

Zile sauti zinasikika mchana kutwa katika nyumbani kwangu ni sauti tofauti kama asubuhi ni sauti za ndege, sauti za watu wakienda kazi, sauti za kipikiki wakipeleka watu kazini. Mchana inakuanga sauti imetulia, hakuna kelele yoyote kumetulia kabisa na usiku pia ni sauti za mbwa na watu wakitoka kazini ama wataoto pia wakitoka shule ama wakitoka katika dukani.

Katika eneo letu, sherehe za kuzaliwa inafanywa katika njia tofauti. Kwa desturi, kuna ile keki inatengenezwa ya mwenye kuzaliwa, mwenye ana sherehekea siku ya kuzaliwa. Halafu tena anaita wenzake ama anaita marafiki zake. Wanamuimbia wimbo wa kuzaliwa. Halafu tena ndiyo wanakata keki na wanakula.

Kuna maneno kadhaa ya kumtia mtu moyo, kama usijali maneno itakuwa sawa, ama usikate tamaa, ama usiangalia nyuma, angalia mbele, ama pia unazamuambia mungu ako nawe na nimekuombea sana maisha itakuwa mzuri, na kenye unapitia itakuwa sawa, na ni kwa muda tu, kila kitu itakuwa sawa kabisa.

Huwa na lea nywele zangu kila wakati lakini kama baada ya miaka tatu huwa na nyoa ndiyo sasa ianze kumea tena na hii kunyoa inanipatia mwanzo mpya na inafanya nywele yangu sasa ianze kumea vizuri kwenye afya bila tatizo yoyote ya kukatika katika na inamea kama ikosawa kwa kichwa.

Mimea hiyo iliyopo nyumbani ni mimea tofauti sana sana napenda sana kupanda mboga zangu katika shamba yangu ya bustani na pia nikona mimea kadhaa kama shambayangu kama mahindi, maharagwe, kuna kude na mimi ndio namwagilia maji ama mtoto wangu pia na ina nisaidia sana juu inakuwa vizuri na ina nisaidia kupata chakula changu kama mboga hapo.

Maneno ya kiarabu yako katika kiswahili ni kama maneno kama inshallah kumanisha tuonane ama kumanisha vizuri pia kuna maneno ingine kama mola ako nawe ama mola akusaidie pia iyo ni maneno yenye najua ya kiarabu pia katika kiswahili.

Watu wakona maoni tofauti kuhusu kuchelewa katika sherehe, kuna watu wenye hawana shida kabisa kuchelewa ni kama kawaida kwao, lakini kuna watu pia wanaona kuchelewa sio kitu ya mzuri, unafaa ufike mapema, mshereke pamoja na diyo iyo sherehe iishe mapema na venye inafaa bila kupoteza wakati wowote.

Nimefuga wanyama kadhaa katika kwangu, niko na paka, napenda sana paka, ananiweka vizuri na sikia niko sawa, na pia niko na umbwa, umbwa pia ni mnyama mzuri wa katika nyumbani, na niko na kuku, na bata, hizi nafuga alafu baadae tunazitumia, ama tunazikula kama nyama, ama tunaziuza.

Kitenge ni nguo ya muhimu sana katika utamaduni yetu na ni nguo imekaa sana katika utamaduni mwenye anaishona ni fundi mwenye ako na ujuzi sana juu ukishonewa na fundi mwenye hana ujuzi hata shona vizuri na sana sana inavaliwa katika sherehe za kupeleka mahari na sherehe za harusi pia Unakipata katika duka yoyote ya vitenge pia na manguo.

Nishati ya jua inatumika kwa njia tofauti katika eneoletu, la kwanza pia inatumika kama hakuna stima ama stima ziko chini pia inatumika katika kama umeme, lakini pia kama kuna jua kali pia inatumika kama kupika na pia kuchaji simu na redio na inaleta mabadiliko kubwa sana kwa sababu umeme hautumiki mingi na ulipi bili ya juu sana.

Katika kutumia nazi kwa chakula, kwanza tunakuna mnazi, alafu tunatupa iyo tui, nazi yanye tunaweka katika samaki wa nazi, ama pia tuneka katika wali, inakuwa wali wa nazi, ama pia tunaeka katika mchuuzi, iyo tunapika nae wa mchuuzi mzuri sana, na wenye labda mzuri.

Kwa mtu wanaefanya jabo mara ya kwanza na mshauri ya kwanza hasikufe moyo na aendele na nguvu yenye alianzia nayo na pia asiskize watu sana na pia kuna changamoto mingi sana labda kuna ile jabo alikuwa na fikiria vinye itaeda halitaeda hivo Ajaribu mara katha na akuwe na matumaini ya kwamba iyo kitu itafanyika vizuri ama itaisha vizuri.

Ndiyo, napenda sana muziki wajadi, ahuwa una nipunguzia mawazo mingi, na huwanasikiliza sana nikienda kazini, ama nikiwa kwa shambani, ama pia nasikiliza nikiwa na familia yangu, ama saa zingine kama nikona na kazi fulani naezaskiza kama bado nafanya kazi yangu kwa utaratibu.

Watoto wa zamani walikuwa sana na afya wakicheza nje kwa sababu ni kitu walikuwa wamezoea. Na pia anga haikuwa imechafuka. Hali ilikuwa hewa mzuri, hakuna anga haija chafuliwa, mchanga iko sawa. Lakini kwa sasa watoto wakona changamoto fulani kwa sababu anga imeharibiwa, mchanga imeharibiwa pia. Mtoto atahawezi enda cheza vizuri, huko nje kuna takataka mbaya, anaweza ndungwa na vitu mbaya. Na sasa ile kitu inafaa kurudishwa ni anga inafaa pia isafishwe na ndio watoto waweze kuchezea nje fizuri.

Mchakato wa kuandaa chakula kwa ajili ya watu wengi inalingana, huwa munagawana majukumu, kuna watu wenye wataenda kununua chakula na wanapanga vizuri wanaandika ile orodha inahitajika, na kuna watu wenye munapangana pia kupika chakula tofauti. Kuna mtu anafaa kupika hiki chakula mwingine anapika hiki kingine ndo kazi inakuwa rahisi kwa kupika pamoja na pia tuna munapanga foleni munagawa chakula kama mtu anasimamia chakula fulani anagawa hiyo mwingine anagawa hiyo chakula ingine na ndio munapaka Munagawa chakula na kuwahudumia wageni inakuwa pia jambo rahisi pia.

Katika wakati ya mvua, barabara zinakuwa, zikosawa hakuna vumbi, lakini saa zingine maji ikizidi, barabara zinajaa maji, na inakuwa tatizo kubwa sana kwa gari kwa sababu hawezi jua barabara iko wapi. Saa, na lakini unasafiri salama, hakuna vumbi, ilihali maji ikiwa mingi, itakuwa tatizo sana kwa dereva, kujua mahali barabara ilipo, na inawezaleta ajali pia.

Kuna njia tofauti ninapumzika katika skrini, maramingi mimi husoma vitabu, ama natembea katika shamba langu la bustani, ama nafanya zoezi huko inje na pumua hewa safi, ama nakuwa na familia yangu, tunaongea na tunapika ile chakula tunapenda, na pia tuna tunafanya kazi za nyumbani, kama kufua, ama kuosha nguo.

Siku yenye ilienda tofauti sana na vyenye nilikuwa nimepanga. Niliamka asubui najitayarisha kwenda kazini. Lakini nikapigiwa simu nikaambiwa mzazi wangu ni mgonjwa Ikabidi sasa nimeacha kwenda kazini, nikaenda kuangalia mzazi wangu. Na sasa ndiyo nikaenda, nikampeleka hospitali na tukatibiwa baadaye vaadaye baadaye iliisha ivo akiwa hospitalini na baadaye alikuja kapona.

Mawazo yangu katika vijana kuenda kufanya kazi mbali, kama nje ya nchi ni mawazo mzuri sana kwa sababu ikona mapato yake mtu ameenda kutafuta riziki yake ameenda kujitayarisha maisha yake kitu mzuri sana juu inasaidia jamii na pia inasaidia nchi na pia kwa familia yake pia atasaidika kwa familia haa na ni kitu iko sana hadi kwa familia yetu.

Kuna jia moja na huwa natembea sana mara kwa mara haswa ninapoenda kazini ama kwenye soko na ni jia naipenda sana juu haina watu wengi na najua watu wachache kama majirani Napenda sana kutembea kwa hiyo jia kwa sababu ina nifanya niwaze vitu mingi nitulia kwa mawazo nifikirie maisha yangu na venye naendelea kwanza bila kukwazo na kitu yoyote.

Ile ushauri ningepatia kijana mwenye anataka kueka akiba, ningemwambia aeke akiba na asiwe na tamaya kuitumia tena. Akiweka, afanya bidii pia, aweze kueka na aepuke na matumizi ya ovyovyo na kupea watu ovyovyo pesa bila sababu ama kukopesha watu ovyovyo pesa. Iyo akiba inaeza msaidia katika maishani na kitu chochote tu kidogo kenye ameweka akiba inaeza msaidia sana katika maishani yake ya baadaye.

Mi mwenyewe sipedi ubea, mini mwenye ni mtu wa kutoka kazini na shugulika na kazi zangu za nyumba. Umbea si mzuri sana katika maeneo yangu kwa sababu naona ni kama inaleta shida mahali. Mi naona kuliko iyo umbea iyo kazi, iyo wakati unatumia kwa ubea utumie tu kwa kujifaidi na usiwe unaingilia maisha ya watu sana.

Mara mingi mi hutengeneza kitu imeharibika kama hizi vitu za elektroniki kama simu nazifungua nataka kuangalia shida iko wapi haswa na huwa inanisaidia sana kwa sabubu saa ingine silipi fundi anitengenezee vitu zangu za elektroniki kama televisheni ama simu mi mwenye najifunguanisha huko ndani naangalia vizuri na naeza tengeneza.

Safari yangu ya kuenda kazini kila siku inakuanga safari mzuri saa zingine naeza amka mapema najitayarisha na natembea kwasababu ya mazoezi na pia kuweka mwili yangu sawa lakini kama kunamvua ama nimeauka kama nimechelewa nItachukua gari ama nichukue piki piki kuenda katika kazini.

Mwenye anasherehekea mafanikio ya timu, huwa tunaenda kama timu yenyewe, huwa tunaenda inje, tunakula chakula cha mchana, na tunaongea mambo mbili tatu, tunasherehekea, na wakati mwingine pia tunajipeleka mahali pametulia, na tunacheza ile michezo tunapenda sana sisi wote, pamoja kama timu.

Mvua kubwa sana inaathiri sana usafirisaji katika eneoleitu Hasua katika barabara zimejaa maji na huwezi elewa mahali barabara iko, unaeza enda ipate ajali.Pia nauli zinapanda sana kwa sababu kuna msongamano wa magari na wakati wa kufika nyumbani saa zingine unafika kama umechelewa sana.

Vyenye nilikutana na mtu wa muhimu kwangu, ilikuwa katika kazini, alikuja, alikuwa nataka alikuwa mteja wangu na nikafurahia sana juu tulipata muda na yeye, tukaongea maneno mbili tatu kuhusu maisha na akanipatia mawaidha kadhaa ya maisha, yenye inanisaidia hadi wa leo.

Ningepewa siku moja tu bila majukumu yeyote, ningekea peke yangu kwa nyumba, nininue chakula, na nikule na nitazame ile filamu napenda sana, pia naweza soma vile vitabu, nasoma tena sana, na nitokenje nipumue hewasafi, nilale, nipumzike tuu na nipumzishe ya akili yangu bila kufikiria jambo lolote.

Ninapolazimika kukataa jambo huwa najielezea vizuri kwa sababu kwa uzuri na kwa upole na mwelezea siwezi fanya ilo jambo kwa sababu ya hili sababu na mwelezea na anaipokea vizuri asipo ipokea vizuri nita jaribu kumwelezea lakini kama hata elewa itabidi tu ni mwache hivyo na ikue tu ni hivyo.

Sehemu eneo la juu la baridi nafikiria ni kwetu mahali nimezaliwa katika kijijini ni huko msituni wa abadeas kuna baridi sana na hali ya huko iko baridi mara mingi mvua mara mingi baridi lakini huwa natembea mara kwa mara.

Nikitaka kuanza mradi mpya wakazi, kitu ya kwanza nafanya, na nausisha wakubwa wangu ama timu yangu, tunakaa chini tunaongea, alafu tunajaribu tuone venyeiko. Ikiwa hiko kama sawa ama inaleta ma vitu matokeo mazuri, tunaifanya na tunaipokea kwa jia inayofaa.

Ile ujuzi ningepeda kujifunza ni ujuzi wa kutengeneza vitu za kiteknolojia kama simu, friji, kompyuta, televisheni na naweza penda sana kuenda shule ni somee. Sijawai jaribu lakini kituikondani yangu sana napanga sana, nitafute pesa, nijilipie na niweze kusoma. Itanisaidia sana kwa wakati mwingine.

Japo lililo nikasirisha sana ni wakati katika kazini tutifanya kazi lakini mmoja wetu akaenda kinyume chetu akaenda akaandika zitu vizitu zenye hatukuwa tumeagana na apelekea mkubwa wetu. Ilikuwa tatizo kubwa kwa sababu kwanza hatukuja ni nani lakini mwenye zitu zilikuja kuonena ni yeye ilikasisirisha sana na sikuwahii muamini tena.

Zile mziki za kiswahili napenda sana, napenda benga sana sana, pia napenda bongo, sana napenda kama bongo za Otile Brown, ama bongo za TZ ni mzuri sana, na zinafurahisha sana na zikona maneno ya maana sana katika maisha yetu.

Kurudi njumbani baada ya mda mrefu inakua mzuri sana, unaona maeneo imebadilika lakini sio sana, watu wenye ulipata hawako, wengine wamenda mjiini kutafuta riziki, wengine wamekua wakubwa, wengine hawako tena katika maisha, na pia barabara zenyewe ziko, sawa tu hakuna kitu kubwa sana inabadilisha.